Kwanza kabisa ningemshauli mutu anayeanza kazi kua na subila na kua mchagamfu kila kazi inahitaji muda wakujifunza na kuelewa jinsi mabo anafyo fanya kazi hivyo ni muhimu kushugulikia kilajabo kwamakini na kujalibu kuelewa kabula yakutowa hitimisho pili nigemushauli kujifunza kutoka kwaenzake na washauli hakuna mtu anayeweza kujua kila kitu mapema kwaivyo ni vyema kuuliza maswali kukubali mlejesho na kuiga wale walio na uzoefu hii itasaidiya kujega ujuzi wahalaka na kuelewa misigi ya kazi vizuli pia ni muhimu kujega mahusiano mazuri kazini ushilikiano na heshima kwaenzako kuunda mazigila mazuli ya kazi na kutoa fulsa ya kushilikiana kwenyemiladi muhimu hatimaie nigemushauli kua makini na ubola wakazi kuliko halaka kwani kufanya kazi kwa uwagalifu huonyesha weredi na kureta matokeyo chanya.

Kila subuhi ninapowamuka napeda kuwanza kwa kutafakali na kupumzika kidogo ili kujiadaa kisaikolojia kwa siku mzima. Maranyigi hufuwata mazoezi ya mwiri kama kunyoosha au kufanya mazoezi madogo ambayo unisaidiya kuwamuka nakua na nishati. Baada ya hapo napeda kusoma au kuagalia habali fupi ili kujuwa yanayowajiri duniani na kupanga latiba yagu ya siku. Kisha hufuata matumizi ya kimsigi kama kuoga, kufaa na kuliwa, kifuguwa, kinywa, malanyigi, kikiwa na kinywaji kama chai au kahawa. Kwa kifupi kila subuhi nimchaganyiko wa utulivu, maadalisi ya kimwili na akili, nakupanga mipango ya siku, ili niwe na nishati, umakini, na motisha ya kufanya kazi vizuli, nakufanikisha majukumu yagu yote ya siku.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni yale yananionyesha kua juhudi zangu na ujuzi wangu vimezaa matunda kwa mfano napeda kuona kazi ninayofanya ikileta matokeo chanya kufanikisha malengo ya timu au kuboresha utendaji utendaji wa kampuni, hii hufanya nijisikie kuridhika na kudhamini mchango wangu pia nathamini sana mafanikio yanayohusiana na kujifunza na kukuza ujuslzi wangu kila mara ninapopata nafasi ya kupata maarifa maapya au kushughulikia changamoto ngumu nahisi kuwa nimepanua uwezo wangu wa kitaaluma zaidi ya hayo mafanikio ya kibinafsi yanayohusiana na kujega mahusiano mazuri na wenzagu kazini ni muhimu sana kwangu ushirikiano mzuri na heshima huongeza tija, hufanya mazingira ya kazi kua mazuri na huniwezesha kufanikisha malego kwa ushirikiano.

Uzoefu wa kazi ambao, umenifudisha zaidi ni kushughulika na changamoto ngumu chini ya shinikizo la muda. Uzoefu huu, umenifudisha umuhimu wa kusimamia muda vizuri kuweka vipaumbelea na kufanya maamuzi kuharaka lakini kwa busara Pia nimejifunza kwamba hata chagamoto ngumu zinaweza kushughulikiwa kwa ufahamu, uvumilivu na kushirikiana na wenzangu. Zaidi ya hapo, uzoefu wa kazi umenifunza kujifunza kutokana na makosa. Baada kuona makosa kama kushidwa, nimejifunza kuyatumia kama funzo ya kuboresha ujuzi, kuongeza ubora wa kazi na kufanya mabadiliko chanya. Pia nimejifunza umuhimu wa mawasiliwano bora kazini.

Nzuri nililojenga nikuwa na mpangilio dhabiti wakila siku kazini na nyumbani. Ambao huni saidia kusimamia muda vizuri na kuongeza tija. Kwa mfano, kila asubuhi napanga majukumu yangu ya siku. Nikizingatia ni ipi inayohitaji kipa umbele cha juu, na kufanya kazi kwa upangilio huo hadi mwisho wa siku. Zoezi hili li menifudisha nidhamu umakini na uwezo wa kumalizia majukumu kwa ubinafsi. Zaidiya hayo pia ni mejenga zoezi la kujifunza kitu, kipya kila siku. Iwe ni kupitia kusoma, mafunzo ama kushirikiana na wengine. Hili lina nisaidia kukuza ujuzi wangu, kufanikisha maendeleo binafsi na kuboresha utendaji kazini.

Uzoefu wa kushangaza nilioawahi kupata ni wakati nipojikuta nikifanikiwa kufanya jambo ambalo nilidhani lingenishida kabisa. Ilikua katika hali yenyechangamoto kubwa, ambapo kulikuwa na shinikizo la mda, matarajio ya watu wengi na hofu ya kushidwa mwanzoni nilikua na wasiwasi na mashaka, lakini nili amua kujituliza kupanga hatua zangu na kujiamini. Kilicho ni shangaza zaindi ni kuona jinsi rinavyoweza kukabiliana na hofu yangu na kutoa matokeo mazuri kuliko nilivyotarajia. Baada ya kumaliza, nilihisi furaha kubwa, mshangao na kujivunia uwezo wangu. Uzoefu huo, ulinifudisha kwamba mara nyingi mipaka yetu ipo akilini na tukijipa nafasi ya kujaribu. Tunaweza kufanya mambo makubwa, kuliko, tulivyo dhani.

Siku ndefu, napenda kupumzika kwa kutumia mchaganyiko wa utulivu wa akili na burudani ya mwili. Kwanza, napenda kupumzika kidogo nikiwa peke yangu. Nikiangalia au kusoma kitu, ninachokipenda. Jambo linalonisa utulivu wa akili na kuniruhusu kuondoa msongo wa mawazo. Baada ya hapo, mara nyingine hupenda kufanya mazoezi mepesi au kutembea. Kwanii, husaidia kuondoa uchovu wa mwili na kuongeza mzunguko wa damu. Vile vile, husikiliza muziki au kutazama filamu. Fupi, kunifanya nijisikie mwenye furaha na kupumzika kisaikolojia. Kwa kifupi, napumzika baada ya siku ndefu kwa kupumzika akili, burudani kidogo, na mazoezi mepesi, jambo linalonisaidia kurejesha nishati na utulivu mwilini.

Ninapofanya kazi, napeda kuanzia kwa kupanga na kuangaria majukumu ya siku, kwanza kufanya holodha ya kazi zote, sinapo hitajika kufanyika. Nikitabua ni ipi muhimu zaidi na yenye, kipaubere cha juu. Hii husaidia kuhakikicha kazi muhimu, hazipiti bila kutimizwa na muda, unatumika kwa ufanisi. Baada kupanga, napanga muda maalum kwa kila kazi. Nikihakikisha kua kila jabo linafanyika kwa utaratibu na bila kuchaganyikiwa. Mala nyigine napima maji ya kazi, au taalifa muhimu kabla ya kuanza. Ili kazi iwe lahisi na isiwe ya usubufu. Kwa kifupi, kwanza kazi kuangu, kuna husisha mpangilio, kipaumbele, maadalizi na mtazamo wa utedaji. Ili kuhakikisha siku nzima, inakuwa yenye tija na kazi zina kamilika kwa ubola na kwa wakati unaofaa.

Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa heshima uwazi na ushirikiano kila wakati ninajitahidi kuelewa mawazo na hisia sao kisha kushirikiana nao kufanikisha malengo yapamoja mara nyingi ufanya majediriano yapamoja au mikutano ya timu ili kupata maoni mapya na kutatua chagamoto kwapamoja pia napeda kutumia mawasiliyano ya wazi kueleza matarajio majukumu na malengo kwa uwazi ili kuepuka kutoerewana kwa ujumula na wafahamu wenzangu fizuri tunashirikiana kwa kalibu nahuu uwasiliano una chagia ufanisi wakazi na mazikira mazuri ya kazi.

Zoezi nzuri nililojenga ni kufanya mpangilio thabiti wa kila siku. Ambapo napanga majukumu yangu kuweka kipaumbele na kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati. Zoezi hili limenisaidia ya kudumisha nidhamu, kuongeza tija na kushughulikia changamoto bila kuchanganyikiwa. Zaidi ya hayo nimejenga zoezi la kujifunza kitu kipya kila siku. Iwe ni kupitia masomo, mafunzo, au kushirikiana na wengine. Hii inanisaidia kukuza ujuzi wangu kufanikisha maendeleo binafsi na kuboresha utendajikazi au shuleni. Zoezi nilirojenga na mpangilio wa kila siku najifunza kitu kipya kila siku.

Napeda kuwona jamii ikipiga maederewa kiuchumi, kijamii na kisaikolojia kwa usawa. Ki maedereo kiuchumi, nijepeda kuwona watu ya giwa kipata ajila mzuri, Biasha razinakua, nasilimali sinatumiwa kwa ufanisi, ili maisha ya kila moja ya webora. Kijamii, ningepeda kuona jamii yenyelimu shuaji, usawa kijinsia na heshima kwa kila mutu, abapo kila moja na nafasi ya kuchagia na kushiriki katika maedereo. Zaidi ya hapo, ningependa kuwona jamii ikijali, mazigila, afia na usafi, Ikizigatia lishe bora na kutumia zaafia, zinazopatikana kwa ote. Maedereo, nijepeda kuona niyare anayojumuisha fulsa, usawa, elimu na ustawi wa jamii. Abapo, kila mtu anaweza kufanikisha doto zake na maisha ya kila siku ya webora.

Ushauri wagu kwa mtu anayeanza kazi, ni kujifunza kwa bidi, kujiamini na kushirikiana na wenzake kwa heshima. Ni muhimu kuelewa malego ya kazi, kushirikiana na timu, na kuonyesha nidhamu na kuwajibika katika kila jabu ni mutu analofanya. Pia, nigemushauli kutoogopa kuulisa masuari. Pale anaposhidwa, au anapokuwa na mashaka, kwani kuulisa kunasaidia kujifunza haraka na kuepuka makosa. Vilefile, ni muhimu kujega husiano mzuri na wenzako na kuepuka furugu au ubinafsi, kwani hii huchagia mafanikio ya kikazi na mazigila mazuri ya kazi. Mshahuli anayeanza kazi, kujifunza, kushirikiana, kuwa na nidhamu, kuulisa pale anaposhidwa na kujega uhusiano mzuri. Jabo linaro msaidia kufanikisha malego yake ya kikazi.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni kusimamiya muda na kufanya maamuzi ya harakala, lakini sahihi. Hili, ni ujuzi muhimu kwasababu husaidia kufanikisha kasi kwa ufanisi, kwepuka ushere usherewaji, na kuwogesa tija binafsi na ye na yatimu. Zaidi ya hayo, nigepeda kuimalisha ujuzi wa kuwogosa na kushirikisha wegine kwa usahihi. Kwani, kuogosa kwa hekima kunachagia mafanikio ya kikazi, na maederea ya wenzangu. Pia, ujuzi wa kushugulikia chagamoto na kushirikiana na watu we wenye mitazamo tofauti, ni muhimu, ili kubolesha utedaji kazini na katika maisha ya kila siku. Ujuzi ni niniitaji kuimalisha ni kusimamia muda, kufanya maamuzi bora, kugoza, na kushirikiana fiema, ili kukuza tija ufanisi na maedereo kinafsi kibi ya kibinafsi.

Ddio, nimewahi kusafiri na kutembela masai mara Kenya, nani moja ya maeneo mazuri zaidi inayoshuhudiwa. Maandhari yake savana yenye wanyama wa wapori kama simba, tembo na twiga ni ya kuvutia sana. Na inafanya uhisi umeunganishwa na asili. Kila asubuhi na jioni, anga hubadilika rangi. Na hu mutazamo wa upeo, mkubwa utakuletea amani na furaha isiyo ya kawaida. Zaidi ya wanyama na maandhari, napeda pia utamaduni wa kiasili, niliyokuta nao hapo. Kutembea vijiji vya masaai, kuna niwezesha, kujifunza, kuhusu maisha yao, mila na maadili ya kijami. Hii. Safari ilibadilisha mtazamo wangu ju ya mazingatio ya asili na maisha ya kijami. Na kuniacha na kumbukumbu ambazo siwezi kusahau, ni mojawapo ya safari zenye maanaam zaidi, niliyowaahi kuwa nazo.

Diyo, napenda hadithi saajabu sana. Sinafutia kwa sababu hujaganya ubunifu, doto, na mafunso ya maisha kwa jaya kipeke. Hadithi izi hunipeleka katika ulimwegu tofouti, uliyoja ama hajabu wahu sika wa kufutia na matukio ya siwa ya kawaida. Jabo linalochoto kea fikra na mazo yangu. Napenda hadiliza hajabu kwa sababu malanyigi, upeba, ujube wakina, kama umuhimua wujazhili, matumaini, au kupigania liiliro sahihi hatapale hali inapokua gumu. Kusisoma au kusikisikiliza hunipa burudani na wakati huo huo hunifanya nitafakali maisha kwa mutazamo mpana zaidi.

Mfanyibiashara bora zaidi kwa mtazamo wangu ni yule anayechaganya maono, nidhamu, ubunifu na maadili mema. Mfanyibiashara ni Elon Musk, anayejulikana kwa kuanzisha na kuendeleza kampuni kama Tesla na SpaceX. Kinachomtofautisha ni uwezo wake wa kuona mbali, kuthubutu kuekeza katika mawazo mapya na kuvumiria chagamoto kubwa bila kukata tamaa. Hata hivyo, mfanyibiashara bora si maarufu pekee, ni mutu anayeelewa mahitaji ya wateja, anayeweza kusimamia rasilimali vizuri, na anayejenga timu imara. Mfanyibiashara wa kweli, hujifunza kutokana na kushindwa, kubadilika kulingana na mabadiliko ya soko, na kuweka mkazo katika uaminifu na uwajibikaji.